Ndio, mi napenda sana kujaribu vyakula vipya kwa sababu unapata huo muda unahisi vizuri sana ukivila na unapata kuwa ni vyakula vitamu na tena vina kufanya labda uwe na maoni tofauti kuhusu vyakula na tena upende vyakula kwa sababu vyakula ni kitu muhimu sana kaitika maisha.

Ndiyo, wanapenda sana kusikiliza radio. Wakati ambapo anafanya labda nafua pale nyumbani, huwa anapenda sana kusikiza radio. Kwa sababu huwa inapendeza, natena inavutia zire hadithi ambazo labda zitapeanwa pale. Yali maoni ambayo yatapeanwa pale, huwa ni maoni mazuri. Hivi miinapenda sana kusikiza radio. Kwa sababu pia ikona mafunzo yake mazuri ambayo utapata kuwa ukiasikiza, ya teza kukusaidia kwa mari tofauti tofauti, na pia unapata wale watagazaji, labda maharumuu, ware mashuhuri. Kuna ele mpia maujuzi na maushauli ambayo wataza kupeana pale, hivu ukieza kusikiza, labda unaeza kupata mambo mazuri ya yakusaidia kwa maisha, na pia unapata kuna wosia ambao wale upeana. Hivo ni jembo la muhimu sana kweza kusikiza radio mara kwa mara.

Mie napenda sana kusafiri na ramana. Kwa sababu jinsi ambayo napenda kusafiri na ramana utapata wakati mwingi ndio jia ambayo inaeza kupatikana kwa urahisi. Natena unapata unalipa haulipi pesa mingi labda kusafiri kutoka pahari pamoja adi pahari pengine. Hivi unapata ni rahisi sana kueza kuilipa ili kueza kusafiri pahali ambapo unaenda. Tunapata wale wateja wa ingine ya blabda wameeza kupebewa pale wakona amani tena kila mtu anapata kiti chake cha kukalia hivi unapata siyo vingumu labda kueza kusafili kutoka pahali pamoja Adi pahali pengine na hiyo ni jambo la muhimu sana ambalo mi nimeweza kuriona katika usafili wa ramana Ukiringanisha na ule usafili wa GPS ambao labda unaeza hisi umechoka ama mambo kama yale kutokea labda ukisa fili nayo.

Mie napenda sana kufuatilia matukiwa ya kima taifa. Kwa sababu unapata katika kufuatilia ya matukio unaeza kujua mambo ambayo labda yaenaeza kujitokeza katika taifa hili ama lingine. Labla kuna wakati kulikuwa na mafuriko mvua kui likuwa inaeza kwa thiri nchi ama taifa zingine. Unapata kuwa katika huo muda watu wengi wariaza sana kwa thirika wengine makabebo wanaile maju na hiyo unapata ni jambo la muhimu ama la kusikitishwa sana hivyo unapata ukiezo kufuatilia yale mambo inakua rahisi sana na unapata kuwa nzuri sana hivyo mienapenda sana kufuatilia haya matukio na pia kuhusu labda mambo ambayo anayezaji kujitokeza pale unaona kuna mambo ya kihistoria, kuna labda nchi ambazo, labda kuna vita Hivyo unapata kuwa labda ukifuatilia, unaheza kujujulisha na pia unaheza kujua labda nimsaara gani wale watu wanahitaji vitu kama vile.

Napenda sana kuvalia shati kwa sababu sana sana nikienda kazini hivi inakufanya uonekana staarabu zaidi na tena ukiwa nadhifu zaidi. Ukivaa tisheti labda ya langi tofauti nina shati mingi sana pale nyumbani kwangu za rangi tofauti. Sana sana ambazo mi huweza kuzivaria nikieza kuenda kazini kuna nyeupe ambayo naipenda sana kwa sababu inaonyeshana usafi na tena inaeza kupendeza ama kuvutia kutoka kwa umbali na tena kuna ile ya samawati pia hiyo pia ni nzuri inaeza kuivaa labda wakati ambapo labda naona hewa inakaa inabadilika ama mambo kama yale na pia nina ile ya nyekundu na pia niko na ya manjano. Niko na langi tofauti tofauti za shati ambazo mi huweza kuzivaa labda niki nikienda kazini, nikiwa pale nyumbani, nikiwa pale nyumbani sana sana mi huweza kuvaa tisheti lakini nikitokea kuenda kazini mara mingi mi huweza kuvaa sheti.

Napenda sana kutumia muda na familia kufanya shugri tofauti tofauti sana sana matembezi labda tunatembea maari tofauti labda kumunye mkahawa pale tunaeza labda kukula viakula tukiwa kwa pamoja na unapata hiyo ushirikiana ama kukuja kwa pamoja kushirikiana katika shugri bali mbali hiyo inachangia sana katika mahusiano yenu ama kujenga mahusiano yenu mema na pia unapata katika labda zire shugri ambazo labda niza kweza kufanya matukio ama mambo mbali mbali labda michezo tofauti tofauti ya kukimbia labda kucheza pia mpila siya ucheza sana kama familia na hiyo ni jambu ambalo utuleta pamoja wakati mwingine pia tunasakata dansi pamoja hivi hiyo inakuwa ni jambo la nzuri sana kwetu sisi kuleta umoja pia furaha katiyetu kama vile familia yote kwa ujumla na hiri ni jambo ambalo huweza kunifanya kutumia muda mwingi sana na familia yangu wakati wote.

Mnyama ambayo mi ni na mfuga pale nyumbani ni mbwa ni ni na mbwa mdogo pale ambayo ni na mfuga nyumbani na sababu ambayo nilueza kuchagua kumfuga mbwa kwa sababu huu ni mnyama mwenye amani sana na tena ana hisia hisia zake ni kali sana hivi unapata kuwa kama ni mgeni hivi wangu nimeweza kumweka wa mausalama Pia ni rafiki yangu hivi ni kifika pale nyumbani ye huweza kufrahia sana na unaona kuwa haizi kuficha zile hisia atakuja ataruka atakimbie hivi ya kirudi hivi na unaona kuwa ameweza kufurahia na pia ni meza kutunza mambo tufauti tufauti labda wakati ambapo siyuko nyumbani ye huweza kueka usalama pale nyumbani anaeza kufanya vitu tofauti tofauti na hilo linafanya nihisi vizuri sana Nikijua ule mnyama hata kama labda nimenda pale dukani, nimeweza kumnunulia nyama ama vyakula vyake kwa sababu ye hula vyakula tofauti sana na vyakula ambavyo mi huvikula. Kwa hivo unapata hiyo ni jambo ambalo mii na linafuraisha sana na unapata kwa mie wakati mwingi intamunululia vyakula vyake na tena nitaiza kumpeleka pale ya akaoshwe na naoshwa mara mbili kwa wiki na hiyo inanisaidia sana kumweka aki wa msafi na kuakikisha kuwa afya yaki kwa sana makabisa. Na wakati mungine pia nampelekea muuguzi amuangalie ili labda haweze kumpa nwema kumdunga zire chanjo ambazo zineza kuzuhia marathi ambao labda ya naeza kupata yale yule mnyama mbwa pale nyumbani. Na mi uhakikisha kuwa haizi kupatana na wale mbwa mtu wengine hivyo asije labda wa akaanza kuzurura ama mambu kama ere kwa hivyo miho mfuga pare nyumbani vizuri na hakikisha haizi kuondoka kamwe. Anakatu pale nikiwa tunacheza na ye nikiondoka nacha kama nimemfunga vitu kama vile.

Mii uhakikisha kuwa nimeshugulikia muda jinsi ambavyo inafaa pale kazini. Hivi labda nikeza kufika mapema na hakikisha kuwa nimetengeneza utaratibu ambao nitaeza kufuata. Hili ni hakikishe kuwa kila shughuli imeza kuchukua muda wake, kila shughuli imeweza kuchukua muda wake. Hilo ni jambo ambalo mii uhakikisha ama unifanya. Nisipoteze muda mwingi labda nikeweza kufikiria nini ndo antachofanya baada ya kumaliza hiki. Hivi hiyo ina nisaidia pia kuwasaidia wafanyi kazi wengine kuweza kuangalia ama kufuatilia ule ufatilizi wangu na unapata kuwa hatuwezi kupoteza muda labda kushinda unamuangalia mwingine ama kupoteza kazi. Hivi unapata kila mfanyi kazi akija, wanimemgawia ile kazi ambao anafaa kufanya kwa ile siku. Kwa hivo unaona kila mtu hako kwenye zile harakati za kuhakisha kuwa, ameza kufanya ile kazi, kwa umakini kabisa ili kuhakisha kuwa yale matokeo yata kuwa mazuri, na pia muda wake ameweza kutumia ulivyo faa Kwa sababu unapata kuwa kila mtu akiwana shughuli zake. Hakuna ile kungojea mwingine ama kwa ileb kuangaliana. Hivi unapata kuwa kila mtu wana jiendesha jinsi ambavyo inafaa. Na hiyo ndo jambo nzuri sana.

Mi huweza kuhakikisha kuwa kazi ya dharura naichukulia muda kwanza kuifikiria jinsi ambavyo nitaeza kufanya. Hili ni jambo ambalo huweza kuhakikisha kuwa nimeifanya kwa ule utaratibu unafaa kwa sababu unapata. Wakati mwingi umepatwa na jambo la dharura hivi akili huweza kukimbia sana na unapata kuwa hauchukui muda kuweza kufikiria labda jinsi ambavyo utaeza kuifanya. Hivyo utapata makosa mengi yalieza kutendeka pale labda kama hujui ukieza kuharakisha labda unahofia muda usiupite ama unahofia pia usije ukashindwa kumaliza. Hivyo unapata utafanya haraka bila makini na unapata mwishowe ile kazi haitakuwa nzuri kwa sababu ulifanya kwa harakati hata huwezi kumbuka makosa ambao ulieza kufanya lakini kwanza ukichukua muda uweze kuelezea ama kuelewa ile kazi ni gani. Hivi itakuwa rahisi sana kwako kuhakikisha kuwa yale mambo ambao unafanya ni mambo kwa umakini na uhakika hivo ndivo mi huweza kufanya kwa mambo haya.

Ndiyo miya napenda sana kutembea kwa miguu kwa sababu hili ni jambo ambalo miya huweza kunifanya nisikie mwili wangu unaeza kupoteza mafuta labda kwa sababu wakati mwingi miya weza kufanya kazi nikiwa ni miketi na hili ni jambo ambalo hari nipendezi hivyo unapata kwa nikipata ule muda wa mpumziko miya weza kutembea labda naenda ukunuwa kitu dukani ama pia matembezi hivyo inaeza kunisaidia sana kweza kufanya kazi yangu jinsi ambavu inafa. Hiyo ni jambu mbalo mimi hupenda sana na utapata wakati mwingi labda nimemaliza kazi yangu ya ziada Ama pia nimetokea kazi ni amashuleni na heza kutembea pale labda kabla nifike kuchukua hile gari Ama labda sio lazima nichukua hile gari hiyo ni jambu mbalo mimi huweza kukuniakikishia ele mambo ambalo naheza kuyafanya ili nyeze kufanya kwa makini na uhakika tena sana na kuakikisha kwa na tempeya vizuri.